Ndiyo, ninatoa sadaka mara kwa mara, hasaa kwa matara ya jamii na maitaji ya kiroho. Hii inanifaa kisheria na kiroho, tofauti na mchango ambao huwa wa pamoja au wa mradi maalumu.

Wazo langu zuri la leo ni kuanza siku kwa kutoa sadaka ndogo kama kusaidia jirani au kuhomba kwa wengine hii inaweza kuleta baraka na utulivu wa moyo hasaa ikiwa unafuata mazoezi ya kila siku ya kutoa kwa moyo safi.

Napenda upepo zaidi kuliko AC kwa sababu ni wa asili na hauharibu mazingira. Faida mojawapo za upepo ni kwamba inapeleka hewa safi na inapunguza mkazo kwa urahisi. Haina garama na inaboresha usingizi bila umeme.

Uzoefu wa kazi ulio nifundisha zaidi ni wakati nili pofanya kazi katika timu ndogo ya programu ambapo tulikumbana na makosa makubwa ya mfumo hiyo ili nifundisha muhimu wa mawasiliano na kushirikiana zaidi kuliko kufanya kazi peke yangu.

Ndio, napenda kununuwa vitu mtandaoni. Kwa sababu ni rahisi na bei nafuu zaidi. Faida mmoja wapo za kununua mtandaoni ni kama huo koa muda, bila msongamano na wa maduka na unaweza kulinganisha bei haraka. Pili, mara nyingi, kunapunguzwa na unapata bidhaa hata za nje ya nchi bila kusafiri. Iwapo, pia, kununua vitu mtandaoni unachanga moto. Changamoto kwa hivo, kama vile, kwa akikisha kisha kunatumia tovuti nza kwaminika kama jumuia au kilimol. Hapa Kenya ilikuwepuka udanganyifu kwa kuwa udanganyifu umekuwa mwingi sana. Mtandaoni, huo ni changamoto wa moja wapo ya kununua vitu mtandaoni.

Napenda kuenda madukani asubuhi mapema karibu saa mbili mpaka saa nne ili kuepuka msongamano wa Nairobi. Pia hua na watu wachache maduka safi na wauzaji wana wakati wakusaidia vizuri. Bei mara nyingi pia wadhabiti kabla kabla kuna wateja wengi wanaobadilisha soko.

Napenda kucheza mchezo wa bao, ambao ni wa jadi na unaakili nyingi. Sababu pengine wapo kwa zile hufanya nipende mchezo huu ni kwa sababu ni rahisi kucheza popote, na unaimarisha fikra za kimkakati na uvumilivu. Hapa Kenya, unachanganya jamii na una historia ndefu ya kusherehekea. Naam.